Programu gani ya simu hutumia kila siku? Ninaweza sema labda WhatsApp. WhatsApp mtu uweza kuhitumia kila siku kwa mjadiliano na wenzako, familia, shule, kazi, wanaofanya kazi. Kutumia WhatsApp ni rahisi na unapata unaweza kutumia kwa kila sana, kila wakati na kila siku.

Niambie kuhusu filamu unayoipenda zaidi? Naam, naweza sema filamu ambayo. Sina filamu specific. Sina filamu enye neza sema napenda kuliko zaidi. Napenda zaidi kuliko zingine, lakini naweza sema kuna aina ya filamu napenda. Neza sema napenda aina ya filamu ambazo zinaucheshi mwingi. Na zinaweza kukufurahisha ama kutuliza akili, unapozitazama. Mfano, kuna filamu inayoitwa ghost. Ghost ni filamu mzuri ya watu waliokufa zamani, wanaeza kuishi maisha yao tena. Ndiyo, ni filamu mzuri, ni filamu, ninayotazama kwa sasa na inaucheshi mwingi.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Naweza sema napenda kuamka na jua ili kuamka mapema inasaidia mpaka akili inafunguka mapema. Unaweza kufikiria na kuwaza kuhusu mambo mengi. Ilihali ukiamka ukiwa umechelewa unapata ata mwili unaamka ukiwaumechoka huwezi upati nguvu ama uwezo ama tamaa ama tumaini ya kufanya jambo na nguvu ama na bidii hutamani kutia bidii ukiamka ukichelewa lakini ukiamka mapema una mwili umepata huo uwezo na hiyo nguvu ya kuweza kufanya mambo na kuendelea kufanya mambo na imekupea hio psyche hiyo nguvu na uwezo na tamaa ya kufanya kazi vizuri naam.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ni ninayoipenda zaidi ni harufu ya mchanga wakati kunaelekea kunyesha. Harufu hiyo huwa inafurahisha na ni ishara ya kuwa tuko karibu kupata mvua. Na pia napenda harufu ya manukato ambayo inakaribia kunukia maua. Ndiyo.